Ninapendelea mwanga wa kati, mwanga mwenye si mkali sana, ambao pia hauna ile miali mikali mikali ya jua ama hata kama ni mwanga wa umeme. Kisa na maana ni kwa sababu mwanga mkali huwa unaniumiza macho, na unanifanya naumwa na kichwa na pia macho yangu yanapata shida kuona vizuri kwa sababu ya ule mwanga mkali. Vile vile mwanga mkali pia unaharibu macho manake unapokuwa kwa mwanga mkali kwa mda mrefu, unapata kwamba kule kuona kwako kunapungua ama unaona shida wakati unatazama kitu kingine. Kwa mfano uko inje unaangalia na mwanga mkali halafu uingie ndani ya nyumba, huwa unashindwa kuona kwa sababu unaona vitu viwili viwili. Ndo maana napendelea mwanga wa kati. Vile vile mwanga wa kati ni mzuri, pengine kama ni ndani ya nyumba, na kuna vifaa vingine vya kuangalia kama vile kuna televisheni, kuna laptop, na desktop, kuna simu, halafu pia umeweza kuweka ule mwanga. Inatakikana uwe mwanga wa kati ndio vile vitu vingine vinavyoleta mwanga pia tayari viko na mwanga wa kutosha, kwa hivo ule mwanga hufai kuwa mkali ama mwingi zaidi. Pia mwanga wa kati ni mzuri wakati pengine mko chumbani na mpenzi wako na mnataka ule mwanga ukuwe lakini si mkali ile tu wa kusaidia kuona mwenzako, jua ina inaongeza joto la mapenzi pia na inasaidia sana. Ndo maana naupenda ule mwanga wa kati.

Ndiyo, mimi napenda kuimba sana. Mimi ni muimbaji, tangu nikiwa msichana mdogo, nilipenda sana kuimba, na nilikuwa nafurahia sana wakati ni wa sifa, ama nikipata mahali panachezwa ngoma, na nyimbo zinasikizwa. Kupenda kwangu muziki kulianza mamangu akiniambia nikiwa msichana mdogo sana. Nilipoanza tu kujilewa na kujua mambo. Nikiwekewa ngoma ama ngoma zinapochezwa nilikuwa ninafurahi, ninacheka, ninajaribu kucheza hata kama sijajua kutembea. Wakati nilianza kuji ya kuleta watu pamoja, iwapo kuna utengano, ama kuna watu ambao hawaelewani na kusikizana, kunapokuwa na zile nyimbo nzuri, ambazo zinatuliza moyo, watu huweza kuzisikiza na wakafurahia na wakatoa yale mawazo yote. Nyimbo pia zinaleta upendo zaidi na kushikana. Hata katika nyumba, mnapo kuwa na mpenzi wako. Halafu uweke nyimbo zile za mapenzi. Zina waleta pamoja, mnaweza kufikiria na kuwaza, kuhusu yale mapenzi, maneno mazuri, sauti tamu, vyombo vizuri vya ngoma. Hayo mambo yote ni matamu na ni mazuri sana. Yanafurahisha moyo na yanapendeza sana. Hata Mungu mwenyewe anapenda muziki na anapenda ngoma. Anasema sifa ama kumsifu mungu. Ndiyo njia tu tunayoweza kumshukuru nayo na kutangaza makuu ya ke. Kwa hivo mimi ninapo imba ninapo muimbia mungu pia. Huwa ni njia ya kunipa raha na kufurahikia na nanapenda sana kufanya hivyo.